Mtu aliye nifundisha jambo muhimu ni nina. Nina aliniambia kuwa watu wanachekanga tu mkiwa mnaonana uso kwa uso. Lakini ukienda zako wanakusema vibaya na wanakutusi wakikupiga vijembe.

Jambo ambalo nilifanya asubuhi hii kwanza ni niliamka na kumshukuru mola pili ni niliamka na kuosha nyumba pamoja na kufua nguo tatu ni nilienda katika mtaa wa kisiwani na kuchukua mboga na kuletea nina apike.

Jinsi najilinda kutokana na vitisho vya mtandao, kwanza ni najilinda kutokana na vitisho vya mtandao kwa kuweka, passwords ambazo ni thabiti. Pili ni, ni kwa kutumia apps ambazo ni muhimu na nzuri ambazo haziingii katika vitu vyako na kuiba.